Kutembea kwa mguu kwangu ni kitu ambacho inaeleweka kidogo. Kwa sababu maramingi huko unatembea kwa miguu kwa sababu za barabara na pia njia. Njia hazipatikani inabidi umetembea kwa miguu.

Naam, vitu vya dhamani ambazo na zihifadhi ni ni certificate zangu ambazo nimemaliza nazo chuo kikuu sekondari na shule ya mzingi. Hio ndio vitu vya dhamana kwangu sana kwa sababu inaonyesha ni nini nimesoma na nimesoma wakati hupi.

Ninapotaka kustarehe na hakikisha kuwa nimemaliza kazi zozote zangu ambazo nafaa kuzifanya kwa hiyo siku na pia kumaliza kazi ambayo ningehitaji kufanya siku ifuatayo ili niweze kustarehe na kujiburudisha bila wasiwasi wowote wa kazi wowote.

Nje mwa dirisha yangu naangalia miti, naangalia mimea, naangalia kule ambapo napachukua ng'ombe malishoni. Sana sana mimi uweza kutazama dirishani wakati kuna mwangaza. Ambapo hiyo ni wakati kama sasa hivi. Unapata kuna mwangaza naweza kutazama nje ili. Lakini wakati mwengine unapata inaenda mbaka nje inakua giza wezi kuangalia chochote. Sasa mimi na nahisi vizuri wakati mwingine nikitazama inje ili kupata burudani navyoangalia mandhari ya navyo elea usiku.

Shehere ambayo ya kupendeza ni mingi lakini kulingana kwangu. Sherehe ambayo inapendeza ni sherehe ambayo inajielewa, inamandhari, ina madini na inafuata tamaduni zetu. Iyo ni shehere ambayo unaweza kujiburudisha, ukajielewesha na kujelimisha bila makosa yeyote.

Naamu, nimewai kushiriki mashindano mengi sana. Mashindano ya kutafuta kazi, mashindano ya kukimbia ili kupata mshindi ni nani, na mashindano ya mpira, mashindano mingi sana. Lakini mashindano ambaye mimi nayapenda ni yale mashindano ya wanariyadha ili kujua nani ni mshindi. Haya ndiyo mashindano ambaye nayapenda sana.

Mimi kinywaji ambaye napenda sana na inaniburudisha ni kinywaji ya chai. Kinywaji ya chai mimi nakunywa asubuhi. Ninapo amka tu lazima ninywe kinywaji ya chai. Na nikikumbuka vizuri mimi nilizaliwa nikaonyeshwa kinywaji ya chai. Mimi nimekuwa nikikunywa kinywaji cha chai kwa muda mrefu sana. Na nikikunywa nahisi vizuri baada ya kukunywa chai.

Mimi usiku kabla ya kulala lazima nikule chakula cha jioni, ninywe chai, nisome bibilia. Kisha nitazame series ama movies ambazo nazipenda kwenye simu langu. Kisha ni ingia mtandao wa online au mtandao wa whatsapp ama facebook. Kisha ni lale.

Mimi mchezo ambao naupenda ni mchezo wa kukimbia. Wanariadha. Iyo inaitwa mchezo ya kukimbia. Iyo mchezo nayapenda sana sana sana. Ukiangalia mchezo inahusisha wewe binafsi kuji kujielewa na kukimbia. Ndo maana ukishinda kwenye hii mchezo ni wewe peke yako unashinda. Na ninapotazama huo mchezo wakati naona mwingine anakimbia. Inanifurahisha sana napata tabasamu ya kuweza kukimbia pia mimi.

Naamu, nafanya kazi na timu ya mbali lakini sio kwa ukaribu vile. Timu ya mbali nayo ambayo naifanya kazi naye ni mtu mmoja kwa sababu ukiangalia marithiano ya kazi pia kulingana na yanayo itajika unapata kwamba kuna kuzungumza kwa sisi wote wawili.

Naam, naweza kuishi bila teknolojia siku moja, lakini ingawamo itakuwa itakuwa kazi ngumu, ama itakuwa kazi ngumu zaidi kuishi bila teknolojia, lakini naweza kuishi bila teknolojia, ambapo eidha kama nitakuwepo shambani, ama nitakuwa nafanya kazi zangu.

Mimi nafuatilia mchezo wa kandanda ama mchezo wa mguu. Huyo ni mchezo ambao wakati mwingine naupenda, napenda kufuatia michezo za uingereza. Sana sana wanapocheza michezo zao kwa sababu wanaubunifu mkubwa wa kucheza mpira wa kandanda.

Kuna tabia mingi za watu ambazo uzi hunichukiza lakini kuna tabia moja ambayo hunichukiza zaidi. Ni tabia ya mtu ambaye anajifanya kujua kitu ilhali hajui lolote. Hilo tabia linanikwaza mno, linanikera sana kwa kiwango kikubwa sana sana kwa sababu mtu anajifanya.

Naam, mtandao za kijamii imedhiri uenzi kwa sababu jamii ni mtandao ambao kila mtu yule anatumia. Ni kitu ambayo inaweza kutusaidia na inatuwasilisha sisi kwa watu wengi sana. Mtandao ya kijamii mimi hutumia sana.

Kazi ambayo naidhamini zaidi ni kazi ambayo naifanya kwa mikono yangu najituma ili kufanya hiyo kazi nitumie bidii mikono yangu maarifa na akili yangu ambayo najifanyia mimi binafsi. Hiyo kazi naidhamini sana kwa sababu ni jasho langu nimejiwekele niweze kufanya hilo kazi.

Wiki yangu ya kazi napanga napanga baada ya kanisa, iyo ni siku ya jumapili, ambapo naweza kujikusanya na ratiba yangu ya wiki mzima na kuweza kuunda na kujua ni kitu gani mtaanzia, mpaka nikamalizia wiki ikaisha, hapo ndiyo mimi hupanga kazi yangu.

Mimi siyo mtu wa kufanya mazoezi usiku ama jioni. Mimi nafanya mazoezi wakati nahwisi sina kazi la kufanya. Wakati niko bure nimemaliza kazi zangu. Wakati wa kazi yangu ya ya ziada, utapata nafanya mazoezi ya kukimbia, ya kujinyorosha ili misuli zinyorosheke vizuri.

Nimekua nikitamani miji mingi duniani lakini kama kuna mji mmoja ambayo inanipendeza na ningependa kuitembelea siku moja ni mji ambao uko uko inchi ya Kanada inaitwa Alberta. Uo ndio mji ningependa kutembelea siku moja kwa siku zinazokuja ningependa kutembelea.

Kuna kampuni mingi zimekuwepo na zitaendelea kuwepo lakini kitu inao weza kukueleza kampuni na idhara ni kitu gani inafanya. Mimi napenda kampuni ambayo inashugulikia wafanyikazi yake vizuri na vilivyo. Inatetea wafanyikazi wake kwa thamana iyo ndiyo sera ya kampuni naipenda.

Katika maisha, kuna vitu utayo kabidhiana nae na kuna vitu ambaye utapata na nazo. Maisha ni mlima na maponde. Utapanda ushuke. Lakini kuna kitu moja ambaye utakuja kujifunza maishani na utakuja kuelewa. Mimi nilifundishwa kitu moja wakati mwengine na mtu ambaye ni rafiki wakaribu, rafiki wadhati. Akaniambia tenda wema nendazako.

Mimi siku yangu ya kuzaliwa inakuwa siku kubwa kwangu sana. Siku mno sana. Mimi usherekea sherehe ya kuzaliwa kwangu na marafiki, mandugu na madada na familia nzima. Kwa mara mingi utapata tumenunua keki, tukapika chakula tamu mno na kinywaji. Mimi ningependa kupata zawadi kama zile za marafiki ambayo mtu anajitolea moyoni. Iyo ndio zawadi mimi ningependa kupokea siku ya kuzaliwa kwangu.

Naam, sasa hivi mfumo wa vidole ni mfumo ambao unaendelea kusambaa kwa kasi mno. Kwa jina ingine inaitwa fingerprint security mfumo wa usalama wa vidole ni rahisi na ni salama mno kwa yeyote yule ambaye ana simu ya mkono ama kitu ingine anatumia usalama wa vidole.

Mimi nimekua nikivaa shati kwa muda wangu mrefu wakati niko shuleni shakidato na shule ya msingi. Sasa hivi napenda t-shati kwa sababu mimi siyo mwanafunzi tena mimi najifanyia kazi zangu na pia kuandikwa. Mimi napenda kuva t-shati sana.

Kule nyumbani kuna kazi mingi sana ambayo kulingana na mimi siyapendi. Lakini kama kuna kazi ambayo siyapendi sana naichukia kwa ukubwa sana ni kazi ya kuosha vyombo. Kuosha vyombo ya kukulia ni kitu ambayo inanichukiza mno sipendi, sifurahii kabisa.

Kwa mara mingi, chakula ambayo ninakikula mchana ni chakula ya mchele kwa maragwe. Huo chakula unapikika haraka kwa kasi na ni chakula ambacho wote tunailewa inafaa kukulwa mchana. Lakini mimi napenda pia kwa sababu nina kazi rahisi kupika na kutayarisha.

Katika nyumbani kuna vyumba mingi ambazo ziko nyumbani, lakini mimi napenda chumbani kule kwa sababu nina amani yangu naweza kujifanyia kazi na pia ina mta ina network nzuri ambayo naweza kuifanyia kazi yangu ya mtandaoni na nikiwa pale nahisi kuna usalama mkubwa sana wa mimi kufanya kazi yangu bila kusumbuliwa bila wasiwasi.

Kwa mara mingi, maisha ni kama kitabu, unasoma ukiendelea, baada ya muda mwingine unaelewa kuwa hii unaitajika kufanya, lakini kama kuna kitu mimi, nimejifunza maisha ni kwamba, mwendo wa polepole maishani ni kitu muhimu sana, itakufikisha mahali ambapo unataka.

Ndoto yangu kubwa sasa hivi ni kuweza kujisimamia, kuweza kukuwa na pesa zangu, kuweza kununua vitu vyangu bila kuitisha mtu yoyote kama yule mzazi ama watu wakubwa kwangu waje wanisaidie. Ilo ndiyo ndoto langu kubwa sana niweza kujisimamia kwa kiwango kikubwa.

Naam, mimi sio msomi wa gazeti sana. Ukiangalia mtandao wa sasa hivi gazeti halina dhamana sana ukiwa na simu ambayo unaweza kuingia mtandaoni. Mimi badala ya kusoma gazeti mimi naenda mtandaoni na kuangalia ya nayojiri na yataendelea kujiri kule mtandaoni bila kuenda kununua gazeti.

Asubui imekuwa mtindo au tamadhuni kwangu kukunywa chai ya maziwa. Kwa sababu tangu mimi nijue napenda kukunywa chai ya maziwa ambayo inatumia chai, maziwa, maji, sukari na majani. Iyo inaitua chai ya maziwa ambayo napenda kunywa asubui ninapoamka.

Hapo kitambo kabla ya sisi kuzaliwa kulikuweko na chakula. Kitamu sana ambapo hatukuwa tumeelewa. Lakini mimi chakula ya jadi ambaye napenda kukula mimi ni ugali wa wimbi na nikikulia maziwa na mboga ya managu ambayo ni ya jadi kabisa.

Mara mingi mimi ni mtu mzima unapata kwamba mimi kucheza, siyo kwa uraisi unapata nikicheza. Lakini nikipata uo nafasi wa kucheza, mimi ucheza na watoto wadogo wadogo ambao wanapenda mchezo wa kucheza. Kwa sababu awa utapata wanataka mchezo wakufukuzana ama kucheza mpira.

Mimi nimezaliwa nikipenda chai ama nimefunzwa chai. Sasa ukisema kahawa mimi sipendi kahawa kwa sababu hainamaziwa. Mimi napenda chai ambayo inamaziwa kwa sababu nitamu, inaburudisha, inakupa asubui mzuri au wakati mzuri.

Wasilisho sio kitu mbaya vile. Wasilisho ni kitu la dhamana sana katika jamii au katika familia kwa sababu kukiwa na lugha moja kuhusu wasilisho. Unapata kila mtu akitoa wasilisho lake mtu mmoja ama watu wawili wakaweza kusaidika kutokana na hilo wasilisho.

Mimi huandaa ripoti za kazi baada ya siku tano. Kazi za ripoti za kazi zinafaa kuandaliwa kwa ustadi na kwa umaalum ambayo inaweza kukasomeka na kukaeleweka na watu wanayoisoma hiyo ripoti ya kazi. Mimi naifanya iyo kazi kwa ustadi mno.

Mimi mahusiano yangu na wazee siyo vizuri sana kwa sababu ukiangalia hii teknolojia au huu enzi ambayo tuko ambao unajiita digitali. Mahusiano ya vijana na wazee kidogo imekuwa kizungu mkuti. Sasa mimi na wazee kidogo mahusiano kuna tatanishi kidogo.

Mimi kitu ambacho kina nifanya nitulie ni wakati pale nimeweza kuhoga mwili mzima. Nikaweza kujipumzisha kwenye kivuli. Kisha nikatoa simu yangu. Nikaweza kuingia mtandaoni. Nikaangalia yanayojiri pale mtandaoni. Inaburudisha na inapendeza sana. Na huo wakati ni wakati ambapo nimemaliza kazi zangu. Niko naenda kulala najihisi vizuri sana wakati najipumzisha.

Mimi napenda kukula ugali. Ni chakula ambacho nimekilelewa nae, nimezaliwa nae, na naielewa na ina utamu wake. Mimi ugali kwangu ni kupika ni rahisi mno napika kwa haraka. Ila hali upande umwingine wali mimi sio mtu wa wali sana. Sipendi wali vile.

Naam, mimi ni fan mkubwa au mimi ni mshirika mkubwa wa maonyesho ya sanaa. Mimi nimekuwa nikihudhuria maonyesho ya sanaa. Kila baada ya mwaka ili kuweza kujifunza mengi na kuyaelewa mengi kuhusu sanaa. Sanaa ina muhimu wake katika jamii yetu.

Hapa kuna mfereji mingi za televisioni ambazo mimi huzifuata lakini mara mingi nafuata mfereji wa GoTV ambayo inausisha Citizen NTV KTN. Ukiangalia kwenye Citizen ina vipindi mingi ambavyo nazipenda sana kwa mnona napenda kuzifuatilia mfereji yao.

Katika kazini kuna mafunzo mengi ambaye ningeyapenda kuyapata kutoka kazini. Ya kwanza ni kufunza kujali maslhai ya wafanyikazi. Ingine ni kufunza kujali maslahi ya wanaokuja au customers ambao wanakuja kununua pale kazini ama wanashirikisha iyo kazini kufaulu.

Mtandao ni kitu muhimu sana katika maisha yetu, lakini ikitumika vibaya inaeza kua sila ambayo inaeza kukudhuru kiafya. Pia, mtandaoni mtu unafaa kukua na ujasiri ule wa kutulinda na mambo ya mtandaoni. Kutofinya link zozote zozote, iyo ni nje ya moja wapo ya kulinda kutoka vitisho vya mtandaoni. Na kutochapisha mambo ya ndani kukuhusu.

Katika uu msimu ambao tupo sasa, tuko msimu ambao ni joto sana, jua unawaka sana. Sasa unaitaji mtu kuoga kila mara ili kuweza kutibiti jasho au kutibiti uo joto wa mwili. Mimi uoga mara mbili kwa siku uu msimu wa sasa.

Katika maisha ya binadamu kuna uzoefu mwingi sana. Lakini kuna ile uzoefu hata wewe mwenyewe unaenda mpaka unazoea kitu mpaka unashituka. Kwangu uzoefu ambaye iliweza kunishangaza ni uzoefu wa kupenda kukula vitu vyenye sukari. Hiyo uzoefu imeweza kunishangaza kwa kiwango kikubwa sana.

Kulingana na mimi nimesafiri mahali pengi, lakini ambapo nilisafiri na nikafurahia ni kule pwani jijini Kenya, pwani inamandhari vizuri, unaketi kando ya bahari, beach, hiyo ilinifuraisha sana na mandhari yake ilinifuraisha sana, sana.

Mimi kwa kawaida uenda kazini, nikitoka kazini naja napika na nakula najiburudisha kidogo nahoga. Mimi kupumzika kwangu ni kutafuta kinywaji kidogo, niketi chini, niweze kujiburudisha na kuangalia televishoni niangalie yanayojiri. Hivo basi najipumzisha.

Historia ni moja ya wapo kwa vitu ambazo zinatusaidia mpaka waleo kujua ambayo yaliyojiri hapo awali na vitu ambazo atuku kuepo na ambapo atukujua. Mimi mambo ya historia napenda kuyasoma sana na nimependa mambo ya kihistoria tangia nikiwa mtoto. Mimi ni mwana historia na napenda kusoma historia kwa mara mengi na ilikuweza kujiendeleza na kujua mambo yaliojiri na yatakayo jiri.

Mara mingi familia yangu haiko pamoja kwa sababu kila mtu anaenda kazini mkipata huo wakati ni maybe wikendi peke yake ndio mtapata hiyo wakati ama likizoni. Hiyo wakati tunapenda kutumia kukula pamoja, kuongea pamoja, kujumuika pamoja na kuzungumzia maadili na mikakati pamoja.

Namu, mimi katika masomo yangu nimesomea kupiga picha na mimi ni mwana habari pia. Kupiga picha kwangu ni kitu ambacho na kipenda muno sana. Iyo ni kitu naezasema ikondani ya damu yangu ama nimezaliwa nae. Mimi kupiga picha na penda kutumia simu ama kutumia kamera.

Kule kazini kuna majukumu mengi ambayo nayapitia na kuna kazi mingi ambayo napitia. Nikihitaji msaada kule kazi ninaenda nikapata yule meneja ama nikapata mwenzangu ambaye anaelewa zaidi kuniliko kazi ambayo nikonayo mbeleni. Ili aweze kunielewesha ama kunielimisha ili niweze kutopata kutofanya kazi vizuri.

Timu ni kitu la maana na ni jambo muhimu sana katika timu. Kwa saba kwa sababu ushirikiano katika timu ndio inaweza kufikisha watu mbali sana. Uwiano katika timu ndio kitu ya maana sana. Wafanyikazi ama watu wakiwa kwenye ukurasa moja kwenye timu. Ndiposa watu wanaweza kushiriki na kufika mbali kwa timu.

Mimi kuli ingana na kazi yangu ama kule kazini. Mimi kama kuna vyatu nazipendelea ni vyatu ambazo ninye pesi na heza kutembea kwa haraka na vyatu ambazo azina kala mingi ama azina rangi mingi ambazo zina heza kuwa ngumu kuosha wakati wa mvua.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta lakini huwa naandika kwa mkono pia, kwa sababu mimi hapo awali nilisema mimi ni mwandishi na natamani hapo mbele ama siku zijazo niweze kuandika kitabu pia na nimekuwa nikiandika kitabu pia. Ndipo sasa mimi huandika kitabu kwa mkono na kompyuta lakini mara mingi natumia mkono.

Ukiangalia akuna yoyote yule angeambiwa angependa arudi ujana akataye. Kila mtu anataka awe kijana. Arudi ujana wake. Aweze kufanya vitu ambazo hawezi kufanya akiwa amezeeka akiwa kijana. Lakini mimi sipendi kurudi ujanani mwangu. Mimi napenda niendele niwe nilivyo. Hapa.

Mimi tangia nimekua nikilea nywele kwa urefu ama kwa undefu. Mimi nywele yangu navyelea kwa mara moja kwa mwaka au nikose hata kwa mwaka. Kwa sababu ni kitu ama ni jambo ambalo na litathmini kwa ngo mimi.

Naam, mimi napenda kuvaa kofia wakati wa jioni ama wakati wa asubuhi kwa sababu au juu ya baridi. Kofia hukinga baridi na pia mimi hupenda kofia kwa maridadi na ni urembo wangu ambaye naifahamu mimi nikivaa kofia nahisi niko vizuri.

Wakati wa baridi kali, mimi huweza kujivaa vizuri na kuwasha moto ili niweze kujikinga na baridi mkali ambao wakati mwengine unavuma ama unazidi. Kujikinga kwa upepo inahitaji kuvaa sweta ama kuvaa nguo zenye uzito ili kuweza kukinga ukali wa baridi.

Mimi tangu ni zaliwe sijawai kusafiri kwa ndege, lakini siku moja hatimae nitaweza kusafiri kwa ndege, ikiwemo hii mwaka nitajua nitasafiri kwa ndege. Lakini safari za ndege, mimi sijawai kusafiri wala sijui wanahabiri haje ndege, lakini hivi karibuni ntajua pia.

Mimiinapendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga mkali unadhuru macho zetu na unaweza kuaribu macho zetu. Ndiposa mimi napendelea mwanga wakati kwa sababu unaweza kuyangalia vitu nikitumia mwanga wakati na ni mwanga wakati ni mzuri wahafya kwa macho zetu pia sisi sote.

Kazi za dharura hazitokei kwa kila wakati. Ndiposa inaitwa kazi za dharura ama ukipenda emergency jobs. Kumaanisha kazi za dharura nimejipanga vilivyo. Nikona ratiba kabambe ambayo inaelewa kazi za dharura inahitaji kufanyika vipi na mimi nimejipanga vilivyo.

Kazi za nyumbani napenda kuzifanya ama kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu wikendi nikiwa nyumbani pekeyangu lazima nizifanye kazi za nyumbani. Kama kufua, kupiga deki, kuosha vyombo, kufagia nyumba. Izo ni kazi mimi nazifanya pale wikendi nikiwa nyumbani kama sijaenda kazini na naipenda.

Manthari mingi nimeweza kuyaona tangu nizaliwe lakini manthari mzuri ambayo nilipenda nikafuraiya ni manthari yenye maua nyumba yenye bustani ya mahua kukawa na miche ambayo yamepandwa. Iyo ni manthari nimefuraiya na nikayapenda. Iko na sehemu ya kupiga mbizi. Iyo ni manthari pia nayafuraiya na inanipendeza.

Naam, mimi kuliingana kwa sababu mimi ni mwana riatha. Napenda kupanda mlima wakati wa kufanya mazoezi ama kupanda mlima wakati wa kutazama ama kujibamba ama kusema wakati ambayo sina kitu la kufanya. Naenda nikakweya mlima ama nikapanda mlima na napenda sana.

Naam, upande wa ubunifu mimi sio mtu wa ubunifu sana lakini najikaza ama natia bidii niwe mtu mbunifu hapo mbeleni ili niweze kubuni vitu ambavyo zita kuja kusaidia watu hapo mbeleni na kunisaidia mimi pia mahali nilipo hapa.

Kila mtu ana uwezo wake, lakini mimi uwezo ambao ningeweza ama ningetamani kukua nao, ni uwezo wa kujisimamia, uweza kukua na biyashara yangu na kukua na pesa zangu ambazo naweza kujisimamia na kusaidia wengine. Uwo uwezo ni mzuri sana ambapo uko na jukumu la kusaidia wengine.

Mimi habari sana sana mimi husomea kwenye YouTube ama mtandao wa YouTube. Pia mtandao wa Facebook ina habari, pia napenda kusomea habari nikiangalia pale. Mtandao mtandao wa Chrome pia nasomea habari pia na ni mzuri sana.

Mimi napenda kusimamia sipendi kusimamiwa kwa sababu ni kisimamia kazi fulani ama kusimamia kitu fulani na hakikisha imekamilika ipasavyo vilivyo kwa wakati ambao unaitajika. Ndiposa mimi napenda kusimamia kazi au kitu chochote kile katika maishani muango.

Kazini inafaa kukua natathmini kwa sababu ndiposa tujue huyu anaweza kufanya kazi kiwango kipi ama huyu mtu alisoma mpaka kiwango kipi ndio maana kuna tathmini kazini. Na napenda kukuwepo ndiposa tujue yeyote yule ana kiwango fulani na hawezi fika kiwango hiki ndio maana tathmini ni mzuri kazini.

Mimi upande wa taka mimi sigawanyi. Mimi natumia mkebe mmoja wa takataka kuweka takataka zangu zote pale. Inapofika inapofika wikendi naenda kuzitupa ambapo zinakuja kuchukuliwa na lori ya takataka. Mimi takataka zangu sigawi naweka pamoja.

Mimi napenda hali ya hewa safi ya nje inayotokea bondeni, bandarini, porini, pale. Hapo ndiyo hali ya hewa napenda kwa sababu ile hali ya hewa ni safi. Haina makali au haina uchafu wowote kulingana na mimi napenda hiyo hali na hewa hiyo.

Dini ni kitu la muhimu sana katika maisha ya yote yule ambaye anayamini na anayilewa dini. Kulingana na mimi, jambo muhimu kwa dini ni kuheshimu dini ya mtu yeyote yule kwa sababu dini ni kitu binafsi, dini ni kitu ambayo ni ya mtu binafsi anajielewesha na mumba wake.

Kitabu ambacho mimi nakipenda inaitwa Blossoms of the Savannah. Imeandikwa na mwandishi ambaye anaitwa HR Olekulet. Kitabu hili linahusiana na culture ama inahusiana na vitu ambavyo zilifanyika jadi kitambo. Mimi iyo kitabu inanifurahisha sana na wahusika kama tayo na reshan wanani bamba sana na nafurahia sana. Na ningependa kusoma kitabu kingine cha hr ole kulet.

Mimi napenda mchezo za olimpiki ikiwemo mbio ama riadha. Mimi mchezo ya riadha ya kukimbia kilomita arubaini na mbili. Izo ndio mimi nazipenda na naweza kushiriki izo riadha kwa wakati wowote, muda wowote niko tayari. Na olimpiki ni kitu muhimu sana kulingana na mimi na napenda sana kwa sababu inajenga mwili sana.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kutumia teknolojia ya simu ama kupitia simu ya rununu ama mkono. Hio ndio mimi napenda kuwasiliana na watu kwa sababu ni rahisi na ni bei nafuu na huweza kufikia kila mtu wakati unaofaa wakati wowote.

Mimi asali mimi sipendi sana, ata asali mimi sili kabisa. Kwa sababu mimi tangia ni kikula hasali napata tatizo la tumbo na sokotwa na tumbo. Naendesha mara kwa mara, ndiposa mimi sikuli asali na sipendi asali kabisa.

Mara nyingi asubuhi mimi nikiamka, hunywa chai ya maziwa na mkate, huo ndio chakula ambao mara mingi ama wakati wowote nakula ama natumia asubuhi nikiamka kama kiamsha kinywa. Chai na mkate, huo ndio chakula napenda kula asubuhi.

Mimi naweza kueleza chai. Chai ni kinywaji ambayo nakipenda sana. Chai ni ni chai inaundwa kupitia maziwa, maji, majani, na sukari. Hiyo ndio chai nanapenda sana. Na uo napika wakati wa asubuhi ninapo amka. Nikisha maliza naweka kikombe ni mwangu naenda sebuleni. Nikaweza kunywa chai yangu pole pole bila wasiwasi.

Wakati wa mapumziko yangu mchana mimi naingia kule mtandaoni naanza kutafuta zile nafasi ama opportunities za kuweza kujifunza mambo mengi kule mtandaoni kwa sababu mtandaoni ina mambo mengi yenye mtu anaweza kujifunza. Aswa mimi ujifunza pale ndani vitu mingi sana.

Mazingira ya kazi ndiposa iwe mzuri ni kukua na wafanyikazi wazuri. Kukua na uusiano mwema, kati ya wafanyikazi wanabiashara na wateja. Izo basi, ndio inafanya mazingira ya kazi yakawa mazuri kwa kiwango kikubwa. Ikaihifadhika kwa muda mrefu.

Kueka afia mzuri ni jukumu langu la kwanza kwa sababu afia nzuri ni kitu ni jambo la dharula na la maana. Mimi ufanya mazoezi wakati wowote niko sina kitu ya kufanya. Mimi nakula chakula ambayo inamadini yote ilikuweza kukuwa na afia mzuri.

Memi kwa mara mingi na tumia data ya simu kwa sababu data ya simu kupatikana ni haraka kununuwa ni haraka ilhali wifi kupatikana ni ngumu hasa kwa maeneo kama hizi mashinani. Ndiposa data ya simu ni rahisi kununua na kutumia kwa haraka na tumia sana.

Huku kwetu umeme unapokatika inaweza kuwa kizungumkuti kidogo lakini umeme unapokatika kuna zile zinaitwa taa za ziada au backup light ambazo zinasaidia wakati umeme umekatika. Hivyo basi tunazitumia hizo wakati umeme unapokatika.

Mimi kwa kawaida nalala masita kwa kawaida kwa sababu mtu ukipata usingizi ya kutosha unaweza kujukumika, unaweza kufanya kazi yako kwa hamani, kwa haraka na kwa ustadi kwa sababu umepata usingizi ya kutosha. Usingizi ni kitu muhimu sana na kila mtu anafaa kuzingatia kupata usingizi ya kutosha.

Mimi usiku nakaa mbaka saa tano ama saa sita. Haya ndiyo masaa yangu nayo kaa nikifanya mambo yangu ya mitandao na kufanya kazi zangu za mitandaoni. Mbaka saa sita ama saa tano. Ndiposa naweza kujipumzisha na kujilaza nikaweza kuamkia kesho kazini mwangu kama kawaida.

Faraga langu kule mtandaoni ni kitu la maana sana. Ndiposa mimi siwezi chapisha mambo za siri ama mambo ya undani kule mitandaoni. Kwa sababu, hiyo ni kitu ya jambo na kitu ya dhamani sana kule mtandaoni. Mitandaoni usichapishe vitu vyenye, vyenye, ukaribu sana na wewe.

Mimi napenda kuzinunua vitu sokoni kwa sababu mimi nikienda kule sokoni au majumba zinazouza vitu naeza kuangalia vitu ambazo nazitaka nazichagua na weza kuziona kama ni nguwa kama inanitosha kama ni viatu inanitosha ama vyakula ama elektronikia napenda kuzinunua sokoni.

Programu ya simu ambayo hutumika kila siku ni programu ya mitandaoni na programu ya kuweza kuhakikisha mawasiliano ya kupiga simu iko kabambe. Iyo ndio programu hutumika kila siku sana. Kwa mitandao programu ya mitandao hutumika pia kila siku kwa sababu nahitaji kila siku.

Kulingana na mimi, maktaba mimi sihudhuri maktaba hama. Siendi maktabaani kwa mda wowote kwa sababu mimi utumia simu yangu kama maktaba kuangalia yanayojiri na yanayoendelea mtandaoni. Sikuizi mtandaoni ni maktabaani pia.

Wakati wa jua kali ningependa ama napenda kuenda kule kando ya bahari ama mto ili nikaweza kuogelea ama kupiga mbizi ili kupuliza makali ya jua ambayo yanawaka na kuchomoza kwa ukali mno kwa sababu wakati wa jua ni msimu mzuri wa kupiga mbizi.

Naam mimi nimewai kuwa na bahari mara mingi sana kwa sababu mimi ni mimi hupenda kutalii kwenye mandhari za bahari ili nikaweze nikajitazamia bahari amavyo maji vinavyohelea na niweze kujiburudisha na bahari kando ya bahari.

Chakula cha kigeni ambaye nimewai jaribu ni chakula cha ujerumani ambaye inaitwa German Homelette huwa ni chakula ambayo nimewai nikajaribu na nikasikia enyewe ni chakula kitamu chenye manukato na ni chakula ambayo kinaburudisha na kufurahisha.

Mimi kwa mara mingi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa lugha ambazo sisi wote tuna elewa na kuheshimiana kwa sababu heshima ni kitu la maana sana kazini. Wafanyikazi wenzangu pia tunaweza kujukumika kutumia simu za rununu ama za mkono kuzungumza, ama kujieleza kwa mawasiliano.

Kuna nyama aina mingi sana, kuna nyama ya kuku, ya ngombe, kondoo na zinginezo, lakini mimi napenda nyama ya mbuzi kwa sababu mbuzi ni mnyama ambaye hukula zile mimea ambazo ni dawa, pia mimi napenda nyama ya mbuzi kwa sababu ina dawa na madini iliyo juu kulingana na nyama zingine.

Mimi napendelea kusoma habari mtandawoni kwa sababu kuingia mtandawoni ni haraka mno zaidi kuliko kuenda kununua gazeti ila hali kupatikana kwa gazeti sasa hivi ni vigumu ukilinganisha na kusoma habari mtandawoni ambayo ni rahisi kuweza kuingia mtandawoni na kusoma habari kule.

Jamii ni kitu muhimu sana katika kila binadamu yeyote yule. Jamii inahitaji maendeleo ya barabara, maendeleo ya maji, maendeleo ya stima au umeme. Jamii kukiwa na haya maendeleo jamii ya weza kuendelea vizuri bila matatizo bila vikwazo vyoyote vile.

Mwezi wa mwaka ambao mimi naupenda za hizi ni mwezi wa mwisho, mwezi wa kumna moja ambao, huitwa december, uo mwezi una manufa zake na unafuraisha sana, shere ni mingi, pia tunaweza kusherekea kuzaliwa kwake yesu, na pia kusherekea, sherea ambazo ziko kwenye likizoni.

Mimi nina ujuzi mbalimbali kulinga na mimi. Mimi husaidia jamii yangu kwa njia izi zifuatazo. Jamii yangu nimekuwa ni kusaidia jamii yangu kupata barabara nzuri, maji nzuri na pia kupata kupata mahali pa kulisha mifugo zao.

Mimi sipendi kuoga kwa maji ya moto kwa sababu kupatikana kwa maji ya moto ina kazi mno ila hali mimi hupenda kuoga kwa maji baridi kwa sababu maji baridi hupatikana na huwa tayari kwa haraka sana kulinganisha na maji ya moto ambayo kupatikana ni kazi ngumu.

Ie kwa giri Naam mimi napenda kuogelea maji mno kwa sababu iyo ndio. Mimi upenda wakati sifanyi ama wakati wa ziada mimi huogelea maji au kupiga mbizi hiyo ni kitu naielewa na napendelea kwa kasi sana inaburudisha na unaweza ukapumzika vizuri unapoogelea majini.

Ukiangalia kila mwezi lazima niwe na malengo ya kila mwezi. Hivo basi nitakuwa na malengo kwa miezi kumi na mbili. Hiyo ni mwaka mzima. Sasa mimi hutenganisha malengo ya kila mwezi na kuthibitisha na kuweka malengo ambayo ni rahisi kufikisha haraka.

Mimi kwa mara mingi upendelea kuandika kuliko kusoma kwa sababu mara mingi mimi uandika vitabu na uandika vitu vinginevyo. Kusoma kwangu unitatiza kidogo mimi sio mtu ambaye anapenda kusoma lakini upande wa kuandika mimi uandika sana.

Naam, mimi napenda kuenda pwani kwa sababu mandhari ya pwani ni ya kupendeza, ya kufurahisha na yenye gadhabu sana, pwani ni ina mandhari mzuri ina hewa nzuri, ndivyo ndivyo basi mimi napenda kuenda au kukuwa pale pwani.

Kila asubuhi ninapoamka napika kiamsha kinywa ambacho ni chai ya maziwa. Kisha nakula na mkate. Kisha ninanawa uso na kuvaa kwenda kazini. Hiyo ndiyo ratiba yangu ya kila asubuhi ninapoamka wakati zote isipokuwa wikiendi peke yake.

Upande wa kusikiliza redio, mimi sipendi kusikiliza redio kwa sababu ni nasimu ya mkono au simu ya rununu natumia kuitazama kama runinga. So utapata kwamba mimi siwezi siwezi sikiza redio kwa wakati wowote uitajika kusikiza redio.

Mimi mambo ya michezo sipendi sana lakini mimi napenda wanariadha kwa sababu uwanariadha iko ndani yangu na napenda wanariadha. Kama akina Eliud Kipchoge, akina Bekele, akina Usain Bolt hawa ndio napenda.

La, mimi sivai miwani kwa sababu sina tatizo lolote la macho na pia sivai miwani ile ya kuweza kujirembesha nae kwa sababu sipendi miwani kabisa. Mimi pia sina shida ya macho ndiposa siwezivaa na sitawaivaa miwani tena.

Mimi napenda kujumuika na familia yangu kuweza kukua na wakati bora na familia yangu kuketi chini pamoja kufanya michezo pamoja ili ya kuweza kujiburudisha na kuweza kujuwana zaidi na familia yangu. Familia yangu ni la thamana sana mno kwa sababu awa ndio wananipa upendo.

Mimi nina ratiba kabambe ya kazi zangu kuanzia asubuhi mbaka jioni kanzia jumatatu mbaka ijumaa hadi wikendi nina ratiba kabambe kazi zangu mimi huzipanga kwa ubunifu wa hali ya juu ili niweze kutimiza na kufikisha malengo yangu ya kazi kwa kasi ipasavyo.

Mimi sio mshiriki sana wa kununua vitu mtandaoni lakini unapata kuwa nanua vitu mtandaoni kama mara mbili kwa mwaka au mara moja kwa mwaka kwa sababu mimi sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu siyaoni haya vitu napenda kununua vitu sokoni ambayo ni vitu naweza kuyaona na kununua.

Mimi kama hapo awali nilipo eleza kwamba mimi ni mpiga picha na napenda kupiga picha. Mimi kwa siku napiga picha ambazo hata siwezi kuhesabu. Kwa siku napiga picha mara mingi sana kwa sababu hiyo ni kitu napenda ni kazi naifurahia na naipenda sana.

Kazi yangu naitarajia niko na matarajio na malengo ya hali ya juu kabisa kulingana na mimi natarajia kazi yangu iweze kuongezeka baada ya baada ya miaka michache au hapo mbelini kazi yangu iwe imejiongeza kulingana na kila kitu.

Kazini nimeyapata mafunzo mengi kulingana na wale wateja nawapata kule kazini lakini mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni kwamba. Kwa kila wakati, kila wakati wawote mwanabiashara yeyote lazima awe na na mradi kabambe ili kuweza kufanikisha kazi yake na hiyo ni mafunzo ambayo nimeyapata na kuweza kuifurahia sana.

Naam mimi nikiwa kule kazini napenda chakula cha haraka kwa sababu sina muda mkubwa wa kuweza kuketi chini na kujiburudisha au kukula. Ndiposa natafuta chakula cha haraka ambao hupikwa haraka kwa jina la kimombo inaitwa fast food. Iyo ndio mimi napenda na kufurahia.

Mimi pesa zangu nazi hifadhi kwenye benki, kwa sababu benki ina mapato, ambapo ikiwadia muda ambao tuliagana ama tulikubaliana. Nitaweza kwenda kutoa pesa zangu na kupata mapato au "interest", zikiwa zimekuja nazo.

Mimi katika malengo ya wafanyi kazi na wanabiashara au kulingana na hawa mimi napenda kuweka usiano uwe wazi na uwe waheshima na dhamini. Ndiposa kazi iweze kuendelea. Mimi hujumuika na wafanyi kazi wote kwa lengo moja kuweza kuheshimu yoyote yule anaefanya kazi yake vizuri.

Mimi napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu mtu akivalia suruali unaweza ukafanya mazoezi kwa haraka. Kwa ustadi bila kusumbuka ilahali ukiwa na sketi huwezi kufanya mazoezi zingine kwa sababu sketi sio sio kama suruali.

Utotoni mwangu kumejaa kumbukumbu ambazo nasifraia sana lakini kumbukumbu nzuri ambayo nayakumbuka sana ni pale nikiwa daraza la tatu nakumbuka kumbukumbu ndiyo vizuri sana niliweza kukua nambari moja katika mtihani wangu wa mwisho wa muhula.

Naam, mimi napenda kula samaki kwa sababu kule hospitalini daktari ana anakutuambia tukule nyama nyeupe ama ukipenda white meat ambayo niya samaki. Samaki ina madini kwa kiwango cha juu kuliko nyama zingine vya viumbe vingine.

Mimi ni mtu wa kuwai mapema sana. Mimi sio mtu wa kuchelewa kwa sababu. Mimi nina ratiba na mipango kabambe ambayo nimeweza nikatengeneza maalum ilikuweza kuwai mapema ama kuwai kazi ama chochote kile mimi hupenda kuwai.

Mimi kinywaji cha baridi ninachopenda ni kinywaji cha maji, maji baridi ambayo imetoka friji au jokofu, iyo ni kinywaji napenda na ni baridi inabarizi, inaweza inaburudisha mtu kwa kiwango kikubwa sana, iyo ndiyo kinywaji mimi napenda.

Laa, mimi sipendi kuimba kabisa. Kwa sababu mimi sina ile uwezo ama sijawahi penda kuimba kwa wakati wa wote ama ilo aliko kwenye ratiba zango ama aziko kwenye ubunifu wangu kuimba kwangu sio kitu la kwangu mimi.

Nikipata mabadiliko pale kazini, napenda kuyashambulia kwa kuelewa haya mabadiliko yametokea vipi nayataadhiri kazini vipi ama yatasaidia kazini vipi. Ndipoza mimi ushambulia mabadiliko kazini kichwa kwa kichwa ama uso kwa uso niweze kuelewa chanzo au hizi mabadiliko zitaleta tatizo gani kazini.

La, mimi sina ustadi ama sipendi kupiga chombo chochote cha mziki kwa sababu mimi upande wa mziki sielewi chochote kile ama sijawahi kupenda ama kufurahia kupiga chombo chochote cha mziki kwa sababu mimi sielewi chochote kile kuhusiana na mziki.

Zoezi nzuri ambalo mimi nimelijenga ni zoezi ya kupiga pressure up ama kupiga mbizi. Hizo ni zoezi ambalo mimi nalipenda sana na nimeweza kuizoea ama nililolijenga mimi binafsi.

Mimi kwa muda mrefu sijakuwa nikienda kwa mahali pa ibada kwa sababu mimi sijakuwa nikitembelea hekalu lolote ama nikitembelea mahali popote kwa ibada. Lakini hivi karibuni ama hivi siku zijazo nitakuwa naitembelea mahali pa ibada.

La kule nyumbani mimi sina ndege lelote la kufugwa kwa sababu mimi napenda kufuga wanyama wakubwa wakubwa kama vile ngombe mbuzi na kondoo ila hali ndege za kufugwa mimi sina nyumbani na sijawai pendelea kufuga ndege kwa sababu sioni kama ni vizuri kufuga ndege.

Mimi mtaa wangu ni mtaa ambao umetulia kitu ambacho nakipendea mtaa wangu ni kwa sababu watu wana heshima wanaheshimu watu wadogo kwa wakubwa. Pia mtaa wangu ina usalama ulio juu ulioimarika kabisa ilo ndilo kitu nalipendea mtaa wangu.

Kwa yule mtu anayeanza kazini ningependa kumpa ushauri wa uvumilivu, mtu uwe mvumilivu, watu wote ambao wamekua wavumilivu, wameweza wakajivunia na wakaweza wakapata mapato mazuri, kuwa mvumilivu kazini ni kitu ya dhamana sana, sana kuliko kila kitu kingine.

Naam nani asiyependa chakula kitamu mimi hapa napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu au shibe tamu inashibisha mwili. Ukawa na furaha ukawa na hafya nzuri ukila chakula kitamu ukaweza kufanya kazi kwa furaha na ustedi wako kwa sababu umekula chakula kitamu.

Juhisi ya matunda ambaye naipenda ni juhisi ya mahembe kwa sababu mahembe inaladha tamu kulingana na mimi. Juhisi ya mahembe ni tamu sana. Ivo basi mimi juhisi ya mahembe naipenda sana kuliko juhisi ya matunda vinginevio ukilinganisha na mahembe.

Naam, mimi napenda kupika. Kwa sababu napenda chakula kitamu. Sasa napenda kupika kwa sababu mimi napenda kula chakula vitamu. Mimi ntajipikia chakula vitamu. Ila hivo basi. Hivo ndio inanipa nguvu ya kupika kwa sababu nataka kuila chakula kitamu ambacho nimekipika mimi.

Naam nimeweza kununua tikiti za Tukio mara mingi sana. Ivo basi mimi upande wa kununua tikiti za Tukio ni kitu la ni jambo la kawaida kwangu kwa sababu mimi hudhuria Tukio mara mingi kwa mwaka ama kwa muhula. Mimi huelewa hizo Tukio sana.

Mimi napenda kuvaa nguwo aina ya suti. Iyo nguwo ni raisi kuvaa au ni nguwa ambayo unavaa kazini na napenda kuvaa kazini kwa sababu inanitambulisha mimi ni nani na nafanya nini.

Ya, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu mfumo ambao tunalofuata ama tunaenda inataka teknolojia. Hapo mbeleni itabidi tumejua mambo ya teknolojia kwa sababu teknolojia ndio inaenda kwa kasi mno. Ivo basi, mimi napenda kujifunza teknolojia mpya kila kukicha.

Mimi habari hupata mitandaoni. Hivi leo kupata habari mitandaoni ni kitu rahisi sana kwa yoyote yule ambaye anajua kutumia mtandao na pia kutumia data za simu ama kutumia wifi hivyo basi kupata habari mtandaoni ni kitu rahisi sana.

Mimi sina ndevu. Sijai kumea ndevu. Sasa siwezi pendelea kuvaa ndevu ambayo sina ama sijawai nikamea ndevu. Mimi kwa muda wangu wote tangu ya sijawai kuwa na ndevu na siwezi kujua kama napendelea au sipendelei.

Mimi nina ratiba kabambe ambayo nayafuata kwa makini ili niweze kukamilisha kazi zangu kwa wakati kwa sababu ilo ndilo jukumu langu kuu kueza kukamilisha kazi zangu zote kwa wakati nikiwa na ratiba mpango kabambe nimejipanga vilivyo.

Kule shuleni tuliweza kukuwa na kumbukumbu mingi. Mimi haswa nimekuwa na kumbukumbu mingi shuleni lakini kumbukumbu nzuri shuleni ni ile ambayo tulikuwa tunaweza kujukumika ama kujumuika na marafiki zangu na wenzangu kule shuleni na kuweza kucheza mchezo wa kandanda.

Mimi kipawa ambacho ninayo ni kipawa cha kupiga picha na kipawa cha kuwa mwanahabari. Hizo ndiyo kipawa mimi niliyobarikiwa na nasema asante kwa mwenyezi Mungu Mola kwa kunipa. Hizo vipawa vyote mbili.

Wakati siku wambayo nafanya kazi zaidi ni wakati wa asubuhi, ninapofika kazini kwa sababu bado nina nguvu na bado nimeburudika asubuhi, hakuna kuchoka sijefanya kazi mwingi ndivo naanza kazi, uo ndiyo wakati na furaia kufanya kazi zaidi.